If I am being honest, mimi si mtuwa kushout, kupigana. Mostly, I calm down. And then, kamahuyo mtu akojuu, mimi na kujachini so that I can understand them. Na pia yeye, unajua mtu akiwa hukojuu pekeyake, ata choka, arudichini so that you can have a meaningful conversation with them. Yes.

Napenda mvua ikiwa na kajua kidogo. Naona ile baridi lakini haina jua kali. Ile baridi iko na kajua kanaonekana kwa umbali lakini utapata, utaweza kupata hiyo jua jioni na asubuhi. Hata kama mchana iko gloomy, ni sawa lakini ni hiyo weather ya kabaridi, kabaridi kidogo.

Ee napenda kuzungumza kuzungumza kuhusu napenda kuzungumza kusu siasa especially na watu wenye wako you know wako open minded sipendi kuongelea politics na mtu mwenye ako fixited on one thing alafu tena mkichallenge watu wanakasirika ama wana defend mtu and they don't even know them.

Ikifika kwa time management sana sana kwa kazi yenye ninafaa kuamkia asubuhi tena na mapema. Most of the time sa zingine najipata nachelewa. Nimeamka ile wakati inaitajika. Lakini for some reason I just get late. What I am doing vile nilimi nimekuwa nikisema i plan a schedule. Ninaeka time, ninaeka alarm. Ikifika hiyo wakati ninajua ninaanza na yani si sleki sleki I finish everything first. Kama ndamaliza before time, that's when I get time to do everything else.